Kiujumla, mimi husasisha vifaa vyangu mara mbili kila mwezi. Watu wanaweza taka kujua je, ni kwanini mimi husasisha vifaa vyangu mara mbili kila mwezi? Mara mbili kila mwezi, mimi huanza kwa kusasisha vifaa vyangu ili kuhakikisha kila kifaa changu kiko tayari kwa mabadiliko ya teknolojia na kinachofanya kazi vyema kila mara. Kwa kufanya hivi, napunguza hitilafu na kupata vipengele vya kisasa vinavyoongeza ufanisi wa matumizi yangu. Napenda kuona vifaa vyangu vinavyofanya kazi kwa kasi na salama. Kwa hivyo, huangalia sasisho na programu, mifumo ya uendeshaji na usalama wa data. Kwa tabia hii ya kusasisha mara mbili ninaboresha matumizi na kudumisha utendaji bora wa kila kifaa mara zote.

Je, ni njia gani ya usafiri inaleta urahisi na ufanisi katika safari zangu za kila siku? Kila siku, mimi huwa natumia matatu au basi kwa safari, naenda kazini au shuleni Kwa sababu ni njia ya usafiri inayopatikana kwa urahisi mijini na inafanikiwa kufikisha watu kwa maeneo mbalimbali kwa muda unaofaa Wakati mwingine, sina budi kutembea kwa miguu kutoka kwenye kituo cha usafiri kuenda sehemu lengwa. Jambo ambalo hufanya safari iwe ya afya pia. Kutumia usafiri wa umma, kunanisaidia kuepuka gharama kubwa za mafuta na hatua za kutafuta pahali pa maegesho. Na pia kunanipa nafasi ya kupumzika au kusoma wakati ambapo nipo njiani.

Je, ni njia gani bora ya kutatua mgogoro kwa amani na kuelewana? Wakati nina mgogoro na mtu mwingine, kwanza mimi huchukua muda kupunguza hisia kali na kusikiliza kwa moyo wote kile anachosema bila kukatiza. Jambo ambalo husaidia kuelewa mtazamo wao vizuri zaidi. Kisha ninafanya mazungumzo wazi ya heshima, nikitumia maneno ya mimi, kueleza jinsi ninavyohisi badala ya kumlaumu mwingine, ili kuepuka kuzidisha ugomvi. Pia, najaribu kuelewa hisia na mahitaji ya mtu mwingine kwa huruma na kujitolea kupata suluhisho bora la pande zote. Mara nyingi, mimi hufikia makubaliano kwa kupanga hatua za pamoja na kuzingatia kile tunachoweza kubadilisha ili kuepuka migogoro ya badaye.

Je, ni mafanikio gani kazini ambayo yamenifanya nijivunie kazi niliofanya? Kazini, nimeweza kufanikisha malengo mbalimbali ambayo yalinifanya nijione kuwa na thamani kwa timu na shirika. Kwa mfano, nimefanikiwa kutimiza malengo ya kazi ndani ya muda uliowekwa. Hasaa, wakati nilipokutana na changamoto nyingi, lakini bado nikaweza kukabilisha majukumu kwa ufanisi zaidi. Pia, nimepata sifa ya mshirikaji mzuri kwa kushirikiana na wenzangu kutatua matatizo ya kikazi. Jambo lililo ongeza ufanisi wa timu. Kwa jitihada hizi, pia nilipata kutambuliwa mara kadhaa na viongozi wangu kwa kazi nzuri niliyofanya. Mafanikio haya yamenifanya niwe na motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi siku zote.

Jee, ni kwa sababu gani napendelea kutumia data ya simu badala ya Wi-Fi? Mimi napendelea kutumia data ya simu kuliko Wi-Fi kila siku kwa sababu inanipa uhuru wa kuunganishwa mtandaoni popote ni napokuenda bila kutegemea mtandao wa Wi-Fi au nyuila za kuingia. Data ya simu hutoka kwenye mtandao wa rununu hivyo ninaweza kuvijari interneti kutumia mitandao ya kijami na kutuma ujumbe hata nikiwa njiani bila kusubiri wifi ipatikane. Ingawa wifi maranyingi ni ya bei rahisi na inaweza kuwa na kasibora data ya simu ni ya kuaminika zaidi Nikitembea au nikiwa nje ya nyumbani Kwa hivyo, ninatumia data ya simu kila siku kwa matumizi yangu ya mtandaoni.

Je, ni kwa njia gani naweza kutengeneza mabadiliko kuchanya ndani ya jamii yangu? Mimi husaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali ambazo zinaleta tija na msaada kwa wengine. Kwanza mimi hujitoa kutoa muda wangu kama mtakaye, kazi, kazini au shule kushiriki katika shughuli za kujitolea kama kusaidia kusafisha mazingira kushiriki katika harambe au kusaidia shule na vijana kujifunza. Pia mimi huungana na kundi lawazee au familia katika jirani kuesaidia mashidano ya kienyeji au mikutano ya kujenga huelewa juu ya maswala ya afya na usalama. Kwa kufanya haya, nina hakikisha kuwa jamii yangu inakuwa na mshikamano, ushirikiano na maendeleo kwa pamoja.

Je, nisomo gani muhimu zaidi nililojifunza kupitia uzoefu wangu wa kazi. Uzoefu wangu wa kazi umenifundisha mengi hasa umuhimu wakushirikiana na wengine kwa ufanisi nakuwa nasubira wakati wachangamoto. Nilijifunza kwamba kazi siotu kuhusu kutimiza majukumu, bali pia kuhusu kujenga uhusiano mzuri na wezangu kuelewana na kusikilizana ili kufanikisha malengo ya pamoja. Pia uzoefu huu umenifundisha jinsi ya kusimamia muda vizuri, kukabiliana na mashinikizo na kutafute suluhisho badala ya kulalamika. Kwa yote haya, nimekuwa mtu mwenye ustadi mkubwa, zaidi, wakazi na mtazamo chanya kazini.

Je, ni kwa jinsi gani mawasiliano mazuri yanaweza kuboresha kazi kazini? Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuwa wazi na ufanisi unapozungumza na wenzako, viongozi na wateja ili taarifa, matarajio na majukumu yafikike kwa usahihi bila kuchanganya watu. Mawasiliano mazuri husaidia kupunguza kutokuelewana, kukuza ushirikiano na kutatua matatizo kwa haraka na kwa amani. Pia inahusisha kusikiliza kwa makini, kuelezea mawazo kwa uwazi na kutumia njia sahihi za mawasiliano kulingana na hali. Mfano, barua pepe, simu au ana kwa ana. Kwa kuweka mawasiliano kama kipaumbele, timu inaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kufikia malengo ya kazi kwa pamoja.